Kile ambacho napenda kununua sana ni nguo. Mimi ni mtu ambae napenda mavazi. Mavazi yanayo yapendeza. Halafu unajua siku hizi mavazi mengi yanapendeza sana. Mimi ni mtu hata nikipata hicho pesa yangu kidogo. Nitaiweka ndo ikifika ile ninachotaka niende nikanunue nguo. Napenda kununua mavazi sana. Na sio kwamba hata ni nguo tu. Hata chakula. Mini ni mtu ambae nikiwa na pesa napenda kula sana. Kwa sababu, paji ya mtu ukikosa pia huli. Eh.